Ninamkumbuka sana mwalimu wangu wa shule ya msingi ambaye alikuwa mkarimu na mwenye subira. Alinifundisha si masomo tu bali pia nidhamu kujiamini na kufanya bidii. Mafunzo yake yamebaki kuwa sehemu muhimu ya maisha yangu hadi wa leo.

Ndio, nimewahi kulima. Uzoefu huu ulinifundisha umuhimu wa kufanya kazi kwa bidii kuwa na subira na kudhamini chakula tunachokipata. Pia hunifanya nijisikie karibu na mazingira na maisha ya kila siku ya jamii kwa jumla.

Ninaweka malengo ya kila mwezi kazini kwa kutadhimini kazi za mwezi uliopita. Kisha kwainisha vipao mbele ya mwezi unaofuata hugawa malengo makubwa kwa kazi ndogo hujiwekea muda wa kukamilisha kila kazi na hufuatilia maendeleo yangu ili kuhakikisha na fikia malengo kwa wakati.

Napenda kusimamiwa na pia kusimamia, kulingana na mazingira. Nikiwa nasimamiwa, ujifunza na kuboresha ujuzi wangu. Nikiwa nasimamia, ufuraia kuongoza wengine, ushirikiana nao na kuwakikisha malengo ya pamoja yanafikiwa kwa mafanikio.

Ningependa kujaribu kupanda miamba kwa sababu ni changamoto ya mwili na akili. Inaitaji nguvu ustadi na umakini na pia unisaidia kujifunza ustahimilivu. Kushirikiana na wengine na kufurahia maandhari nzuri ya asili wakati wa mchezo.

Nafanya marafiki wapya kwa kuwa mkarimu kuzungumuza kwa heshima na kushirikiana kwa urahisi. Napenda kuanza kuwa mazungumuzo madogo kushirikiana katika shuguli au michezo au kuonyesha usikifu na uruma. Hii unisaidia kuunda uhusiano wa kuaminiana na marafiki wapya haraka.

Ndiyo, huwa natumia video kwa mawasiliano hasa kupitia programu kama whatsapp au zoom. Mawasiliano ya video hunisaidia kuelewana vizuri zaidi kwa sababu naweza kuona uso. Hisia na lugha ya mwili ya mtu. Pia hufanya mazumuzo yawe ya karibu na yenye ufanisi zaidi. Hasa ninapo zungumza na watu walioko mbali.

Ndiyo, ninahifadhi vitu vya thamani kama vile pesa kidogo, nyaraka muhimu na vifaa vya elektroniki. Hufanya hivyo kwa kutumia sehemu salama nyumbani au kando ya mashine maalum ili kuhakikisha vinaendelea kuwa salama na vinapokelewa wakati ninapohitaji.

Mimi huanza kwa kupanga agenda ya siku. Kuona kazi zipi muhimu zaidi na kufafanua vipaumbele. Kisha hufanya kazi ndogo au rahisi kwanza ili kuanza kuwa msisimuko. Na hatimai kuendelea na kazi kubwa zaidi. Huku nikihakikisha ninafuatilia maendeleo yangu kila hatua.

Ndio. Napenda kupiga picha kwa sababu huniruhusu kurekodi kumbu kumbu nzuri na kushiriki matukio maarum na wengine. Kupiga picha pia hunisaidia kuonyesha ubunifu wangu kuona uzuri wa vitu vya kawaida na kueleza hadithi bila maneno. Na furahia pia kujifunza mbinu mpya za kupiga picha, kutumia mwanga vizuri na kuunda picha zenye mvuto ambazo naeza kuniburudisha na kunifanya nijisikie fahari.

Napendo kuwasiliana na watu uso kwa uso kwa sababu hunisaidia kuelewa hisia na lugha ya mwili vizuri. Hata hivyo pia hutumia simu, ujumbe mfupi na mawasiliano ya mtandaoni kulingana na hali. Kwa sababu ni rahisi na uokoa mda. Hasaa tunapokuwa mbali.

Kazi na timu ya mbali hufanyika kwa mawasiliano ya mtandaoni. Kutumia programu kama zoom, google meet, au whatsapp. Napenda mikutano ya kawaida. Hufafanua majukumu ya kila mmoja na hufuatilia maendeleo kwa kutumia nyaraka za pamoja au dashboard za kazi. Pia utaingia mawazo kushirikiana kwa heshima na kuhakikisha kila mtu anaelewa malengo ya pamoja ili kazi ifanyike kwa ufanisi.

Kipawa changu kikuu ni kuwasiliana vizuri na kushirikiana na wengine. Pia nina kipawa cha kufikiri kwa haraka, kusuluhisha matatizo na kujifunza mambo mapya kwa urahisi. Kipawa hivi hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi kuunda marafiki wapya na kushirikiana katikati au miradi mbalimbali.

Ninatazama video mtandaoni kwenye YouTube kwa sababu kuna aina nyingi za video za elimu, burudani na mafunzo. Pia utumia TikTok au Instagram Reels kwa video fupi za burudani na mitindo ya kila siku. Wakati mwingine utumia Netflix au Amazon Prime kuangalia filamu na vipindi maalumu vya televisheni.

Ninalinda Faraga yangu mtandaoni kwa kutumia nywila imara, kuwasha udhibitishaji wa atuwa mbili, na kuepuka kushiriki taarifa binafsi ovyo. Pia uchaguwa programu na tofuti zinazoaminika. Ukaguwa mipangilio ya Faraga mara kwa mara, na kuepuka kubofya viungo au barua pepe za kutiliwa shaka.